Ndiyo, tuna ndege wa kufugwa nyumbani. Ndege wangu ni aina ya kasuku mwenye rangi nzuri za kijani na nyekundu. Napenda jinsi yanavyoongea na kunikaribisha kila asubuhi kwa sauti yake ya furaha. Mimi humpa chakula maalum cha ndege na matunda kila siku ili yawe na afya njema. Wakati mwingine, mimi humruhusu kuruka ndani ya nyumba kwa muda mfupi ili ajisikie huru. Ndege wangu ni mchangamfu sana na hunifanya nijisikie mwenye furaha kila ninapokuwa nyumbani.